Sipendi hata kidogo kusubiri kwenye mstari. Mimi huwa siwezi kusimama hapo nikingojea. Hata iwapo ni lazima kwa mara mingi ujipate umepanga mstari. Sipendi kusimama hapo nikingoja. Natakanga mahali ambapo mnasikizana wakati. Unafika wakati ule unafaa kufika. Unaenda unahudumiwa. Ama unafanya chenye ulikuwa unafaa kufanya. Ama mnakaa chini, mnachukua tiketi, kama vile mara mingi benki siku hizi wanafanya, mnachukua tiketi, unachukua namba yako, unangojea namba yako iishe. Itwe yaani, ndio uende upate huduma ambayo unahitaji. Lakini kusimama tu mstari tu hivo, mmezubaa hapo, mnangojea, kuhudumiwa, ama kufikiwa, ni jambo ambalo huwa silipendi hata kidogo. Kwa sababu sina hiyo subra ya kusimama hapo. Na pia inachokesha, la, sipendi hata kidogo.

Wasiwasi ni kitu cha kawaida, lakini kwangu mimi nikishikwa na wasiwasi huona ni muhimu kuwa nishambulie lenye ambalo linaniletea wasiwasi kinaga ubaga. Niliangalie uso kwa uso na kwa kina, ili niweze kujua kutafuta suluhu ya vile nitatatua jambo lile ambalo linanitia wasiwasi. Kwa hivyo mara mingi najaribu kuondoa huo wasiwasi. Kuondoa hiyo kusikia wasiwasi kwa sababu wasiwasi chini inafanya tu. Ni kukunyanganya nguvu. Kukunyanganya njia ya kutafuta ushauri. Kwako uharaka. Kwa hivyo inakunyanganya nguvu. Inafanya usieze kuona shida ambayo inakuletea wasiwasi. Na kutafuta suluhu kwa nzia ipasavyo na kwa haraka. Kwa hivyo najaribu kuondoa huo wasiwasi kwa akili yangu. Kwa kuutazama chenye ambacho kinaniletea wasiwasi kwa kina na kwa kwa moja kwa moja.

Mafanikio niliyoyapata kazini ambayo naeza sema ni ya muhimu zaidi kwangu ni kuajiriwa kama kiongozi wa idara ya HR ambayo niliekwa mimi kama kinara wa idara hiyo. Na hilo lilikuwa ni jambo ambalo nilikuwa nimelitaka sana na nimelifanyia kazi kwa muda mrefu ili kulipata. Na nilifurahi sana kuongoza idara hiyo. Kuiwekea mikakati, kuipangia, kutenda kazi kama kiongozi wa idara na kujionyesha ya kuwa naeza kuwa kiongozi mzuri na ambaye analeta matokeo ambayo yanafurahisha na yanaleta huku idara iendelee na kampuni vile vile iendelee kwa njia iliyo nzuri. Kwa hivyo nitasema kuwa kiongozi wa idara ilikuwa ni jambo ambalo ni fanikio ambalo lilinitia moyo.

Maramingi mime hujaribu kuwoga maramoja kwa siku. Naona hiyo ndiyo njia mzuri ya kujilinda kihusafi. Naonganga maramingi asubui kabla niende kazini. Ama nikiamka kama nimechelewa tuseme nimekua nimelala kama nimechelewa. Nika kosa nafasi ya kwamkama pema. Neza jiosha uso tu niende kazini. Alafu nikirudi jioni, kitu cha kwa za ntafanya, ni kuwa woga mwili ilikuondo uchafu wa siku na kujiburudisha kuweza kupumzika viraisi kamuko msafi na usafi wa mwili ni kitu ambacho nachukulia maanaani sana kwa hivyo mara moja kwa siku, nafikiria ndiyo nimezingatia kwa muda mrefu.

Mboga ambazo mimi napenda kula sana ni sukuma wiki, mchanganyiko wa sukuma wiki na mboga za spinach. Hizo ndiyo mimi huwona zinanipeleka vizuri, hizo ndiyo nina furahia, napenda, hata nikipika, nikipikia watu, nikila, hizo ndiyo mimi hufurahia. Sana sana sukuma zinaongeza uzito na sukuma za mboga za spinachi zinalainisha mboga kwa sababu sukuma wiki inakuanga mzito sana, kwa hivyo ukiongeza kidogo spinachi inalainisha mchanganyiko huo unakuwa rahisi kulika. Kwa hivyo mchanganyiko huo naonanga ukiwa mtamu sana ukila na ugali, utayarishe uweke kando, ukule pamoja na mchuzi wa nyama hivi na wali.

Maramingi njia ninayoitumia kupumzika ni, kutulia tu mahali ambapo hapana mwangaza mwingi na kusikiza muziki ya klasiki. Mziki wa klasiki naona unanituliza sana moyo kwa urahisi na kwa haraka na kwa kila mara. Pia naeza tulia nikisoma kitabu, cha riwaya za hadithi ambazo ndizo nizipendazo zaidi. Nitulie tu nikisoma kitabu changu pole pole bila kelele mingi, bila maneno mingi ama kusumbuliwa. Hiyo huweza kunipumzisha pia kwa urahisi na kwa haraka. Hata pia nikiweza kutazama filamu au sinema pia, pia hiyo hunipumzisha na hunituliza.

Mara mingi cha kufanya wikendi kutegemea zaidi kama nitakuwa kazini ama nitakuwa sipo kazini. Na pia kama niko na hela ama sina hela. Vitu hivyo viwili nivyo vitatambua hasa chenye nini nitaweza kufanya wikendi. Kama sitakuwa kazini maramingi na tuseme pengine niko na hela. Maramingi nitajiburudisha kwa mabustani. Ama tunaenda na familia yangu. Kwa mahoteli, tunakula pamoja. Tunafurahia pamoja. Kitu kama hicho. Au saa zingine naenda nakutana na marafiki zangu. Tunapata kunywa kinywaji. Tunakula kanyama choma hivi. Tunajiburudisha kwa klabu. Hiyo pia ni aina moja kitu ambacho mimi hufanya wikendi. Ama naenda kutazama sinema kwa theater au mchezo wa kuigiza hiyo pia ni njia nyingine ambayo naezatumia ama kutembelea tu wazazi jamii kwa ujumla kuenda kuwajulia hali. Hiyo pia ni njia nyingine ambayo mimi hufanya hupitisha wikendi. Lakini kama hela haipatikani maramingi natulia tu nyumbani na jamii yangu na familia yangu. Tunajumuika pamoja tunatazama filamu kwa televisheni tuseme tunacheza mchezo ya kompyuta pamoja. Yaani tunafurahiana.

Kwa kweli siezi sema napenda kucheza ngoma ni kitendo ambacho siezi sema nimewai kufanya hata maramoja sijai jaribu kwa hivuo siezi sema ati napenda kuicheza ingawaje mimi hufuraya kusikiza ngoma ikichezwa hasa kwa mabandi ambayo yanashabikia kwa hivo kupenda, kucheza ngoma, siyo jambo ambalo naeza sema mimi napenda hasa.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kuhakikisha michakato ile ambayo nayafuata ni ya kulainisha kurahisisha na kufanya kazi iwe mzuri. Mikakato yale yasikuwe ni ya kuharibu kazi ama kufanya kazi iwe ngumu kufanyika, ama ngumu kueleweka. Kwa hivyo nahakikisha michakato yale nayafuata kazini ni ya kurahisisha kazi, kufanya iwe rahisi kueleweka na kuboresha kazi yenyewe na kuboresha pia utendakazi ambao unafanya. Kuhakikisha ya kuwa kazi yenye unafanya vile itakavyoisha, itakuwa rahisi, wa haraka ambayo inafaa na ni kazi ya hali ya juu.

Wazo zuri nililokuwa nalo kwa siku ya leo ni kuwa kila siku ni zawadi. Ifuraie zawadi hii ni zawadi yako. Na ishi kadri ya uwezo wako. Fanya yoyote ufanyayo au chochote ufanyacho kwa siku hakikisha umefanya katika kwa nguvu yako yote na kadri ya uwezo wako wote na siku ikiisha hautajirudia kusema heri ningefanya ivi au la kila siku fanya kadri ya uwezo wako. Ndiyo siku ikiisha utasema nilifanya vizuri niwezavyo. Hakuna nigeongeza kwa hiyo kazi ambayo nilifanya. Na hivo hautakuwa na shida yoyote. Ukipumzika pale umetulia na mara mingi utapata kazi yako iko bora kila wakati na ni yakuridhisha. Na ufurahie maisha kuwa na furaha hata kama au mashida na matatizo iko kila siku ni nafasi yako ya kubadilisha hali hiyo. Kwa hivo furahia zawadi hiyo.

Kuogelea ni kitu ambacho ningependa sana kujua kuogelea, lakini maskini mimi sijui kuogelea. Ningependa lakini kujifunza siku moja kueza kupata kuogelea. Nikiwa mtoto mdogo karibu ni nife maji lakini nikaokolewa na jambo hilo lili nitisha sana. Na likanitia wasiwasi mwingi na majimengi na ikafanya nisiweze kujuwa au kujifunza kuogelea. Lakini ni kitu ambacho ningependa sana kujifunza na nifurahie kufanya.

Ndiyo, upepo wa ac ni mimi hufurahia, ni teknolojia ambayo imekuja kutusaidia sana, inaboresha hali ya hewa ndani ya manyumba, majumba, inafanya iwe rahisi kukaa ndani. Hasa wakati wa joto kali, au inakupumzisha, inakutuliza, inahakikisha huchoki zaidi, haikumalizi nguvu kwa sababu napata hali ile inakuburudisha kidogo, inakurudishia nguvu. Ingawaje watu wengi wanasemanga si mzuri kwa afya lakini sidhani kukaa kwa nyumba ukikarangwa na kijoto ni kitu ya kuboresha hali yako ya afya. Kwa hivyo mimi nasema upepo wa ac uko sawa.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa watoto wangu au wapendwa wangu tuseme hasa. Huu ni wakati ambao mimi hufurahia sana kwa sababu nimepata nafasi ya kurudisha shukran kwa wakati niliokuwa na wapendwa wangu na kuwatakia mema, kusherehekea tu na wao, kufurahia na wao. Na pia kupata nafasi ya kurudishia mola asante kwa wakati nimekuwa nao na kuomba kuwa tutaendelea au tutazidi na kutarajia mema na muda mwingine zaidi.

Kwa sababu ya hali ya biashara ambayo tuko nayo sasa changamoto kubwa sana imekuwa ni ukosefu wa kazi. Ukosefu wa biyashara, ukosefu wa wateja yaani watu hawanunui vitu vile walikuwa wananunua kitambo. Hali ya uchumi imekuwa ngumu sana wakati huu na hivo biashara zimekuwa na ugumu sana wa kuendelea ama kukua. Unapata wateja ni wachache na hata hao ambao wanapatikana hawatumii bidhaa vile, hawanunui vile ipasavyo. Wananunua kidogo tu, kidogo kidogo tu, vitu ambavyo havina bei kali. Au hata kama ni bei kali wananunua vichache na hivo uuzaji unaenda chini biashara inakuwa na changamoto kubwa sana ya kumalizia matakwa yake au kupata riziki ya kulipia matakwa yake ya kujiendeleza na hivo wafanyikazi pia wanaumia kwa wakati huu. Hata sisi tunapata shida kwa sababu malipo inaenda ikipungua. Na pia vitu bei ya vitu inaenda ikiongezeka tu na hivo inamaliza faida ya biashara. Na hii inakuwa shida kubwa sana kwa sababu pia biashara inahitaji faida ili ieze kuendelea na ukikosa faida inakuwa shida tupu.

Kumbukumbu ya kutisha kwangu ni ya kwamba hivi karibuni. Miezi michache iliyopita nilijipata katika ajali ya barabarani. Nilikuwa nimekaa kiti cha mbele, cha matatu ndogo, nikisafiri kuenda kazini. Na hivyo dereva akapata msongomano wa barabara, akajaribu kukwepa kwa kupita njia ya kando ya barabara. Na hapo kulikuwa na lori ambayo ilikuwa imesimama hapo ambapo hangeweza kuiona. Kwa hivyo akapiga breki. Lakini tukapata tumegonga. Na kioo kika mabati ya mbele na kioo yakanifinya kwa hio kiti ya mbele. Lakini kwa bahati nzuri sikuumia sana. Lakini ni kitu ambacho kilinitishia sana. Kilinikumbusha kuwa uhai ni wa muda tu. Na wakati wetu utakuja kufika kikomo na tuondoke kwa maisha haya. Lakini ni kitu ambacho hutishia mtu sana. Na huleta maisha yako usoni. Na hivyo unajitazama unaona pahali upo maisha ni kama ni pahali unataka ama sio pahali unataka inakuweka wasi wasi na uwoga mwingi kwa siku. Kwa hivyo haikuwa jambo nzuri. Na kila wakati ninapokumbuka bado wasiwasi huo na uwoga hunirudia. Na kijibaridi hunipiga. Sio si fikra ambayo mimi hupenda kuwa nayo.

Tabia ambayo naweza sema mimi huwa inanichukiza sana ni watu kukosea heshima kwa wenzao au ukosefu wa nidhamu ni hivyo ni vitu ambavyo mimi sifurahii kabisa. Nime amini ya kuwa kila mtu anafaa kupewa heshima zake, awe mkubwa, awe mdogo, awe mnene, awe mkonde, awe mrefu mfupi, mtu kila mtu akona uzuri wake. Na hivo, kila mtu anapaswa apewe heshima yake kila wakati. Sio vizuri kumdharau mtu au kumchukiza mtu. Sio hilo ni tabia ambalo mimi huchukia sana. Na ambayo inaweza fanya nikosane na mtu kwa urahisi sana. Ukosefu wa heshima au ukosefu wa nidhamu kwa watu wengine.

Kinywaji cha whisky ndiyo naeza sema mimi hupenda sana. Hicho ndiyo huniburudisha, hunituliza, hunifurahisha. Napenda hasa nikitoka kazini jioni najiekea kidogo naburudika tu naamka kwa utaratibu nikinywa bila haraka inanipumzisha, inanitolea mawazo, mawazo mengi. Na hata pia kukinywa pamoja na marafiki zangu au ndugu zangu. Inakuwaga ni kitu ambayo inafuraisha sana. Ama hulipendeza sana.

Timu bora ya mpira wa kirugby wa kiamerikani. Kweli sina fahamu kabisa ya mchezo huu. Siyo mchezo ambao uko na umaarufu hapa nchini. Siyo mchezo ambao nakuwa nikiufuata ama nautazama. Siuelewi kabisa siuelewi unachezwa vipi ama unahitaji una masharti gani hata mchezaji mmoja maarufu siwezi kuambia ni mgani hasa kwa jina hata timu siwezi kuambia ni timu gani hizo lakini najua waamerika huupenda sana mchezo huu lakini mimi siutambui kabisa na hivyo siwezi taja timu ambayo naipenda hata mchezaji yoyote ambayo anacheza mchezo huu wala umaarufu wake.

Kile nitakachofanya asubuhi ninapoamka, hulingana ya ni siku gani ya wiki, kama ni wikendi, au siku hizi zingine, kama naenda kazi ama siendi kazi. Lakini hizi zingine mara mingi mimi nikiamka mimi huamka saa kumi na moja na nusu natayarisha watoto nawatayarishia chakula cha kuamsha kinywa na nguo zao za shule nazieka tayari na nawasaidia kujitayarisha kwenda shule. Wakishamaliza nami najitayarisha na kiamshakinywa halafu naripoti kazini naanza kufanya kazi zangu za siku. Naanza kwa kupanga kuanza kazi zangu zenye nitakazofanya na kujipa muda wa kufanya kila ninataka kufanya na kuhakikisha nimeorodhesha kila kitu ambacho kinapaswa kumalizwa na kwa hali na kwa wakati gani. Alafu nikisha fanya hivyo naweka chai yangu na cha kukula nakula kiamshakinywa halafu najirusha kazini na kuendelea hadi wakati wakupumzika.

Maramingi kula nje ya nyumba, mimi hufurahia kula hotelini hasa hoteli za chakula cha haraka kama vibanzi hivi. Kukucho, kukukaranga Waru wa kukaranga, viazi vya kukaranga, vitu kama hivyo. Yaani chakula cha haraka tu. Sio maramingi nitakaa kwa hoteli ni kila chakula cha kawaida. Hiyo na pengine kama kuna sababu au sherehe fulani ambayo nahitaji ama nikona mkutano mahali na mtu wa maana nataka kuzungumzia naye. Lakini maramingi ni kwa hoteli za haraka, kula vibanzi na kuhawa wa kuchoma na na kakinywaji hivi kama soda au juisi. Kitu kingine ni vyakula hivyo vya barabarani pia kama mandazi, samosa, chapati, zinapikwa barabarani ni kula tu ukijifurahisha, ukitembea, hata nyama choma, muturaa pia vitu kama hivyo ndio mara mingi najipatanga nikifurahia nikila njiani au barabarani au nje ya nyumba.

Kazi ambayo naithamini zaidi zitaitaja ati ni moja tu nitataja makazi tatu. Kazi hizi tatu kwa maoni yangu ni kazi ambayo ni za umuhimu sana kwa maisha na uendelezaji wa binadamu kwa hii dunia. Ya kwanza ni kazi ya ualimu. Mwalimu bila yeye hakuna yeyote wetu tungekuwa mahali tulipo sasa. Wao ndio hutuchukua tukiwa watoto, wanatufundisha, kusoma na kuandika na vile tunavyopaswa kuishi na wenzetu na kufanya maneno mambo ya kila siku ya kawaida. Wao ndio hutufundisha mara mingi vile tutaishi na wengine, vile tunafaa kuishi na wengine na vitu vya umuhimu na msingi mzuri wa maisha yetu. Pili ni daktari. Madaktari wako na kazi ya umuhimu sana ya kulinda afya zetu. Kutushughulikia tunapokuwa wagonjwa. Kwa hivyo wao pia hatuezi ishi bila wao. Ya tatu ni polisi au walinda usalama tuseme kwa ujumla polisi wanajeshi wote hawa ni jukumu lao kutulinda, kulinda maisha yetu, kulinda vitu vyetu, kwa hivyo kazi yao ni muhimu sana kwa maisha yetu. Hao kazi hizi tatu naeza sema ndizo nazipatia heshima sana na nazidhamini kwa hali ya juu sana.

Sifa ile mzuri zaidi unaweza patia kiongozi mzuri ni wakati anapoleta maendeleo. Anapoleta maendeleo kwa eneo yenu, hapo kiongozi mzuri naweza mpatia sifa. Sifa ya maendeleo hiyo ndiyo nambari moja kwa kiongozi mzuri. Sio kuwaletea kuwapatia pesa ati hapa na pale ama matamshi mazuri ama matamshi matamu au mali yenye yeye yuko nayo ati unasema unamsifu kwa mali yake yenye ako nayo. La, kwangu sifa yenye ni mzuri zaidi kwa kiongozi ni sifa ya maendeleo kwenye eneo yenye amechaguliwa kuongoza. Hiyo tu ndio ile sifa anafaa kupewa. Na kama hafanyi hivyo, basi huyo si kiongozi ambaye unafaa kumpatia heshima. Kama hana hiyo sifa ya uongozi mzuri, basi huyo si kiongozi.